Ndio, napenda sana kuongelea, na shughuli hii imekua sehemu muhimu ya maisha yangu kwa muda mrefu. Kuogelea sio tu burudani kwangu, bali pia ni njia ya kujitunza kiafya kiakili na kijamii. Kila ninapopata nafasi ya kuingia majini kuhisi utulivu wa kipekee unanisaidia kusahau misongo ya mawazo ya kila siku. Kwanza kabisa, napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi kamili ya mwili. Mwili mzima hushirikishwa, unapokuwa, unaogelea, mikono, miguu, mgongo, tumbo na hata mfumo wa kupumua. Tofauti na mazoezi mengine ambayo huweza kuumiza viungo, kuogelea ni ilaini kwa mwili kwa sababu maji hupunguza uzito wa mwili. Hii hufanya hili liwe zoezi salama na linalofaa kwa watu wa rika zote. Baada ya kuogelea uhisi mwili ukiwa mwepesi na wenye nguvu. Pili, kuogelea hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Maji yana uwezo wa kutuliza akili unapokua unaelea au unaogelea taratibu, kelele za nje hupungua na unabaki na mawazo yako pekee. Wakati mwingine, naogelea nikiwa kimya kabisa bila kuzungumza na mtu yeyote. Jambo linalonisaidia kutafakari maisha, kupanga malengo na kujidhamini. Ni kama tiba ya akili ambayo haigarimu chochote kikubwa. Sababu ingine inayonifanya nipende kuogelea ni furaha na burudani inayokuja nayo. Kuogelea na marafiki au familia huleta vicheko na kukumbuka kumbukumbu nzuri. Tunapokuwa pamoja bawani au ufukweni huhimarisha mahusiano na kujenga mshikamano. Kwa watoto kuogelea ni mchezo. Kwa watu wazima ni mapumuziko yanayorejesha nguvu. Zaidi ya hayo, kuogelea hunisaidia kuwa na nidhamu na kujiamini. Kujifunza mbinu tofauti za kuogelea kama vile freestyle au breaststroke kunahitaji uvumilivu na mazoezi. Kila ninapoboresha uwezo wangu, hujiona nikiwa na kujiamini zaidi, pia kujua kuogelea ni ujuzi muhimu wa maisha, hasa kwa usalama unapokuwa karibu na maji. Kwa ujumla, kuogelea ni zaidi ya shughuli ya kawaida kwangu, ni njia ya kuimalisha afya ya mwili, kutuliza akili, kufurahia maisha na kujijenga binafsi. Ndiyo maana ninapenda kuogelea na nitaendelea kulifanya kua sehemu ya ratiba yangu ninapopata nafasi.

Kabla sijalala usiku, huwa ninaratiba fulani ninayoifuata ambayo unisaidia kutulia. Kutafakari siku yangu na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Latiba hii sio ngumu sana, lakini ni ya maana kwa sababu unisaidia kuacha shuguli za mchana polepole na kuingia katika hali ya utulivu wa usiku. Kwanza kabisa ninapofika nyumbani au ninapokaribia muda wa kulala kwanza kwa kupunguza shugri nzito. Kuepuka kazi zinazo hitaji kufikilia sana au zinazo nipa msongo wa mawazo. Badara yake upenda kukaa chini kwa muda mfupi na labda nikinyo maji au chai ya moto. Nikijipa nafasi ya kupumzika. Huni wakati wa kuwacha presha za kazi, shure au majukumu ya siku. Baada ya hapo mara nyingi huangaria au kupangilia mambo ya siku inayofuata. Naweza kuangaria ratiba yangu, kufikilia kazi nitakoyofanya kesho au kujiandika, kujiandikia mambo muhimu hili nisiyasahau. Kufanya hili unisaidia kulala nikiwa na amani ya moyo. Kwa sababu najua nina mipango na sitaanza kesho nikiwa na mawazo mengi kichwani. Usiku pia ni wakatina jari sana usafi na huoga au kunawa vizuri ili kuondoa uchovu wa siku mzima. Maji unisaidia kujisikia mwepesi na mtulivu. Baada ya hapo, uvaa nguo za kulalia ambazo ni safi na zinazotoa hisia za faraja. Hatua hii ni muhimu kwa sababu mwili unapokuwa safi na uhuru usingizi huwa mzuri zaidi. Mara nyingi, kabla ya kulara, utumia muda mfupi na familia au watu wa karibu. Tunaweza kuzungumza, kucheka au kushiriki mawazo ya siku. Mazungumzo haya hunipa furaha na unifanya njisikia kuwa na watu wanaonijari. Ikiwa niko peke yangu, naweza kuwasijena na rafiki kwa simu kwa muda mfupi au kusoma ujumbe, lakini huepuka mazungumzo marefu yanaweza kucherewesha usingizi. Pia, napenda kusoma au kutafakari kimya kimya kabri ya kulala. Kusoma kitabu makala, fupi au hata maandishi ya kutia moyo hunisaidia kuondoa mawazo ya wasiwasi. Wakati mwingine, ukakime nikitafakali mambo mazuri yaliyotokea siku hiyo na kushukuru kwa afya maisha na fursa ni zonapata. Hi unifanya ni lale nikiwa na moyo wa shukran. Kabla ya kurara kabisa, ujitahidi kupunguza matumizi ya simu au vifaa vya kielektroniki. Najua kuwa mwanga wa screeni unaweza kuathiri usingizi, hivyo uweka simu mbari au kuitumia kwa muda mfukitu. Badala yake huzingatia kupumua porepore na kupa mwili ishara kwamba ni muda wa kupumzika. Kwa jumra, kire kinachofanya usiku kabla ya kulala kinahusu kujitunza, kutulia na kujiandaa kiakili na kimwili. Ratiba hunisaidia kurera kwa amani, kuamuka nikiwa na nguvu na kukabaliana na siku mpya ya mtazamo chanya.